Ninapenda zaidi majira ya kiangazi kwa sababu kuna jua na watu wanapumzika vizuri. Ninapenda kiangazi. Nakumbuka nilivyo kuwa naenda kupumzika ufukweni wakati wa kiangazi. Ninapenda kuogelea na kufanya pikiniki na marafiki zangu. Ninahisi furaha na nishati kwa sababu joto nijingi na pia jua linanifurahisha.

Sera ninayoiona muhimu ya kampuni ni kuhudumia wateja vizuri na pia kutokuwa na makesi kwa wateja, baina ya wateja na wafanyikazi. Inafanya kampuni inakuwa nzuri na pia kazi inafanyika vyema.

Ninasikiliza maoni kutoka kwa wengine, ninafuatilia, ninafanya mambo ambayo wananiambia, ikiwemo ni mambo mazuri katika maisha yangu. Ninajitahidi sana kuwasikiliza na pia kufanya mambo mazuri. Ninapo sikiliza, sifanyi kila kitu maana. Unapata saaingine, siyo mambo ya akili, mambo mambo mazuri, wanayosema.

Ninapenda mikutano ambayo wafanyakazi wote wako na uhuru ya kujiongea na wako na uhuru ya kusema mambo yanawe yakumba. Sipendi mkutano ambayo meneja anakuja anakuelezea mambo ambayo ameamua yeye mwenyewe. Ninapenda mkutano ambayo kuna uwazi kila mtu anaongea. Tunajua shida mahali ipo. Tunaitatua kwa pamoja.

Kuna moja ambayo ilifanya nicheke sana na nifurahie. Siku moja nilikuwa kwenye mlima na marafiki zangu. Na tulikutana na kundi la wanyama wa ajabu, waliokuwa wakicheza kama wanadamu. Marafiki zangu walianza kutoroka na kuogopa. Ila nilisimama kuangalia wanyama hao nikichukua video. Nilifurahia sana na nilicheka sana kuona marafiki zangu wakiogopa na wanyama wengine wenyewe walikuwa wanacheza tu.

Ninapenda mkate wa chapati, maana ni tamu, ni laini, ninaweza kunywa na chai, ninaweza kukula na kitoweo, ninaweza kukula pia kavu na haininyongi, ninaipenda sana chapati.

Kwa kawaida, ninatumia wazapu kwa kuangelesha watu wateja, ninatumia google kwa kujaribu kuangalia jinsi mambo ya navio ndalea na pia jambu lilio nishinda, ninangalia uko, naangalia facebooku, kuangalia video za kuniburudisha.

Ndio, ninapenda kufanya kazi nyumbani. Ninapenda jinsi ya kujifanyia kazi mimi mwenyewe pasipo kukua na mtu anayenisimamia au kuniangalia. Ninapenda kuosha vyombo, ninapenda kupiga deki, ninapenda kufua nguo zangu, ninapenda kufanya kazi zangu pekee yangu. Najihisi vizuri sana ninapojifanyia kazi nyumbani.

Ninapenda harufu ya chakula. Na chakula chenyewe ni pilau. Ninapenda jinsi, ninavyosikia pilau ikinukia. Inanifurahisha sana. Wakati niliosikia harufu hiyo mara ya kwanza, nilikuwa mdogo. Nimetembea na wazazi wangu kuenda pwani. Nilifurahia kuonja chakula hicho kwa mara ya kwanza. Arufu ya chakula hicho ilinifurahisha sana. Ilinifanya nipende zaidi kukula zaidi. Inakumbuka arufu hiyo inanikumbusha jinsi chakula hicho kilichokuwa kitamu. Tulifurahia kukikula na pia tukabeba ingine. Napopatana na arufu iyo najihisi vyema sana. Ninapenda kukula pilau.

Miwani ninavaa ndiyo ila sivai kila siku. Miwani ninavaa ninapokuwa ninatokea nje na kuna jua au upepo mwingi. Maana miwani inanizuilia kutochomwa na jua sana kwa macho na pia upepo au vumbi kuingia kwa macho.

Ningependa kujua kusuka nywele. Ninapenda jinsi, ninavyoona watu, wanapoenda saluni, wanasuka nywele. Wanatokea warembo sana. Ningependa kujua kusuka. Ndipo nijisuke na pia nisuke na marafiki zangu. Ndiyo wafurahie.

Ningependa kutembelea Forty Jesus, ilioko Mombasa, nisehemu ya kihistoria. Yenye utajiri wa kihistoria ya pwani katika nchi ya Kenya. Ningependa sana, kwenda nifurahie manthari hayo, ninaona jinsi watu kwa mitandao wanapo tembelea huko. Wanafurahia sana na kupiga picha. Ningependa pia kutembelea huko.

Ninapenda utulivu wa mtaa yangu, ninapenda jinsi watu walivyoshikamana, hakuna kesi, watu wanavyopendana. Na pia ninapenda jinsi watu wanaishi maisha yao, hakuna kuingilia maisha ya watu. Kila mtu anaishi maisha yake na kushughulika na mambo yake.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni, mtandaoni. Maoni inanifuraisha sana, na pia ninaona jinsi watu wanavyo fikiria, watu wanavyo elewa wa mambo. Ninapenda kuona maoni ni kusikiliza maoni, ndipo sasa nione watu jinsi wanavyo fikiria.

Ninapo taka kustarehe Ninatafta mahali patulivu, ninatafta sharubati baridi Ninafungulia mziki, ninaskiliza mziki kwa upole na utulivu Ninatulia hapo nikiangalia mtandaoni jinsi mambo yanavyo endelea.

Kumbu kumbu yangu nikiwa mdogo ni kuenda shule ya msingi na marafiki zangu. Kama sherehe ya kuzaliwa au siku kuu ya familia. Nilikuwa na furaha sana. Nilipelekwa na baba yangu na rafiki yangu. Kilicho nifanya nifurahie zawadi. Zaidi ni zawadi walivyo kuwa wananiletea. Na pia furaha waliokua wakiwa nayo wakinipeleka shule. Nilijihisi vizuri sana. Kupelekwa shule na wazazi na pia marafiki.

Napenda keki ya chokoleti. Napenda keki hiyo kwa sababu ni tamu. Hii ipo na rangi ya kupendeza. Na pia, inapokula najihisi vizuri sana. Ninaweza kukula keki kubwa sana ilio undwa na chokoleti. Ninaipenda sana.

Ninakaribisha wafanyi kazi wapya kazini kwa kuwaelezea jinsi tunavyo fanya kazi, kuelezea jinsi ya kukaa katika kazini, na pia kuelezea mambo ya kazini jinsi tunavyo endeleza. Ndiposa tusikosane na wao.

Ninapenda kusikiliza mziki na marafiki zangu. Ninapenda tunapopatana. Tunatulia, tunapiga hadithi. Tunapenda kukumbushana mambo ya jadi. Tunafurahia pamoja. Tunasikiliza mziki, tunapiga densi. Tunaenjoy maisha na kufurahia.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha dhamani. Ninapo pata zawadi muhimu sana au kitu nimenunua na pesa mingi yangu. Ninakihifadhi vizuri. Diposa kisiharibike au kitu mbaya isijike. Ikajitokeza, kakiharibika.

Nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya steki. Nafurahiya ninapokula steki. Maana steki ni sio ngumu hata kidogo na unapopika inaiva haraka. Ninapenda nyama ya steki. Mifupa inaumiza na pia haiivi haraka.

Mara nyingi wikendi ni jumamosi na jumapili. Jumamosi ndiyo siku yangu ya kufua nguo, kupigia deki na pia kuosha vyombo, kufanya usafi kwa nyumba. Usafi wote ninaufanya jumamosi. Jumapili ni siku yangu ya kuenda kanisa. Ninaenda kanisa kusali, ninaporudi, ninakuja, ninapumzika, ninangoja siku ya jumatatu, niende kazini.

Ningependa kujaribu volebole, nilipenda sana kuangalia mpira wa mikono, nilipokuwa shuleni. Ningependa sana kujaribu, maana napo ona watu wa kicheza, ninaona wanafuhia sana. Ningependa pia kujaribu na pia kujua zaidi jinsi ya kucheza mchezo huo.

Ninapenda kukunywa chai. Ninapenda kuandaa chai yangu wakati wa asubuhi kabla sijatoka kuenda kazini. Chai yangu ninaanda kwa kutumia maji, maziwa, sukari na majani. Ninaichemisha, inachemka vizuri na ninafuraia sana. Ninapo kunywa chai yangu inakua tamu sana. Ninaongeza pia chokoleti wakati mwingine. Ninapena kukunywa nikiwa kwa nyumba kabla sijatoka kwenda kazini. Ninajihisi vyema sana ninapokunywa chai hiyo. Inanipatia hisia mzuri asubuhi na pia joto. Ni na po ndakazini ya subui.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni wakati nilikuwa na sherekea kuzaliwa kwangu. Disemba tarehe tisa ulikuwa mwaka wa ishirini na moja. Nilifurahia sana kusherekea wakati wa kuzaliwa. Nilinunuliwa keki mzuri, nilinunuliwa zawadi zilizo nifurahisha sana.

Ninacheza na marafiki zangu. Mara nyingi anapokuja kunitembelea. Tunacheza na wawo. Tunafurahia pa moja. Tunapocheza. Tunapigi hadithi pia kujikumbusha. Mambo ya lio kuwa yaki. Tukiafanya. Tukiwa wadogo. Tunajihisi vye masana. Na tunafurahia.

Ninapenda mkate wa chapati. Chapati, Kenya ni mkate mzuri sana kwa watu. Watu watabaka la katikati. Ninaupenda sana mkate, ninapo kula chapati. Ninajihisi vyema sana. Chapati nakula na chai. Ninaweza kula na kitoweo. Na pia nikule hivo hivo.

Ninakumbuka mwalimu wa kingereza alikuwa anaitwa maria Nilimpenda sana mwalimu huyo maana alikuwa mcheshi na pia mwenye kufunza kwa hadithi Singesahau chochote ambacho alikuwa anafunza kwa maana alikuwa anafunza matukio unaelewa vyema.

Ninapenda embe, ninapenda embe sana, wakati wa maembe ninafurahia sana. Ninapenda nikinunua embe, ninatengeneza juisi la maembe, ninakunywa, ninajihisi vyema sana. Ninakunywa embe wakati wa joto na pia wakati wa baridi. Embe ni tamu na ni nzuri.

Ningependa kutembelea milima. Ninapenda sana kupanda milima. Na milima ambao ningependa kupanda ni milima Kilimanjaro, Ulioko, Tanzania. Ni milima mkubwa sana. Ningependa kutembelea. Ningependa kutembelea huko ni kifurahi ya jinsi. Watu wanavyopanda milima wanahisi. Ningependa kupata hiyo hisi ya pia. Ningependa kutembelea milima huo na marafiki zangu. Niposa tupate kukua na hisi ya moja, tunapokuwa tukipanda mlima. Ngependa kupumzika pia ila kutembea ni vizuri sana kwangu. Ngependa kutembea zaidi ya kupumzika.

Nimewai kupokea zawadi ya simu simu yangu ya kwanza nilipotoka kidato cha nne nilinunuliwa na na dada yangu mkubwa Alinifurahisha sana maana sikuwahitumia simu kama hiyo ilikuwa simu kubwa sana nilifurahia sana kutumia simu hiyo.

Marafiki wapya ninajaribu jinsi ya kuwaelewa, jinsi waliv wanavyo kuwa, na pia mimi kuwaelezea jinsi inavyo kuwa, tunaelewana, niposa tusiko sane, na pia mtu asika sirikie mwingine.

Muziki ninaopenda ni muziki wa bongo. Ninapenda bongo maana ni muziki mara nyingi unaongelelea mapenzi. Mwimbaji wa bongo ambaye ananifurahisha sana na nasikiliza muziki wake anaitwa Rayvanny Rayvanny anapoimba bongo, ninamfurahia sana, najihisi vyema sana. Ninasikiliza bongo wakati wa jioni, ninapotokea kazini. Nikiwa nimechoka, ninasikiliza najihisi vyema sana. Naposikiliza muziki huo unanipatia hisia mzuri wa kimapenzi na pia hisia mzuri wakimaisha.

Sikuku nasherekea kwa kupatana na marafiki zangu na pia familia. Sikuku nyingi tunapatana na familia, tusherekea pamoja, tunachinja mbuzi au au ndoo. Tunapika vyakula kama vile chapati, pilau, wali, vyakula vyaina nyingi, tunanunua matunda, tunaketi pamoja, tunakula na kufurahia.

Mara nyingi ya asubuhi ninakula ninatayarisha chai ninapotayarisha chai wangu ninakula mandazi au mahamri ninapoamuka ninakula mahamri na chai sikuli chakula mara nyingi wakati wa asubuhi chakula ninakula mchana.

Utara ningependa kumpatia ushauri kama kukua na utaratibu, anapoanza kazi, kueka data, kukua makini ya mambo ambayo anaepangilia na pia kueka fedha nyingi ambapo itamsaidia kuinua biashara isianguke au kazi ambayo anataka kuanza.

Wakati wa msongwa wa kazi, ninatenga masaa yangu ya mchana, chakula cha mchana. Ninaongeza masaa yangu hapo. Ninafanya kazi kidogo. Na ninatenga masaa wakati wa kukunya chai. Ndiposa nimalize shughuli ambayo sijamalizia. Ndio.

Rafiki yangu wakaribu anaitwa Maria. Tulikutana na yeye katika chuo kikuu. Siku ambayo nilikuwa ninapele kwa chuo kiku tulipatana na yeye wakiuwa na familia yake. Tukapendana na tukaanza kuishi pamoja. Nirafiki mzuri sana. Mambo ambayo tumefanya pamoja ni kama vile kupigia densi. Pia kuenda kwa sherehe. Alafu pia kufanya kazi pamoja kama kazi za nyumba kama kufua na kushirikia na kwa kusoma Nilimpenda kwa sababu ni rafiki mwaminifu na pia ni rafiki mkweli Ingependa pia kukua na epe keake Singependa kukua na rafiki mungine Ninampenda sana rafiki maria.

Ndiyo, ninanunua vitu kutumia simu. Maana, simu ndio kila kitu wakati huu napata sina pesa nimetoa. Sina pesa kwa mkono natumia simu. Maana, ni simu ni rahisi. Na pia, ukibeba pesa kwa mfuko ni rahisi kupoteza. So, simu inatumika kwa mambo mengi mazuri.

Ninapenda kuongea, maana ninapoongea, ninatoa maneno ambayo yote yanayo nisumbua ama maneno yote ambayo ningependa kusema. Ila ninapoandika, najipata kuna maneno ambayo nimeacha. Sijayasema, ila napoongea, ninatoa maneno yote.

Ninapenda kukunywa chai, napenda kunywa chai sana asubuhi, napoamka, napenda kunywa chai, mana chai inanipatia, inanipatia, inakuwa na nguvu ya kuanza siku, napia najihisi vyema sana, napo kunywa chai, nakunywa chai na mahamri au mandazi.

Napenda kuwasiliana na watu kutumia e-mail kama ni mambo ya kazini natumia e-mail na kama si mambo ya kazini kwa marafiki zangu ama familia Ninatumia wozapu wozapu ni njia moja wapo inanisaidia sana kuongea na watu wangu wakaribu.

Mfanyikazi, mfanyibiashara bora zaidi ninayemjua anaitwa Jimmy Wanjigi ni mfanyibiashara mkubwa Kenya anajulikana kwa manyumba makubwa na pia biashara zake kubwa. Ninampenda Jimmy Wanjigi maana ni mwana biashara ambaye anajituma zaidi alafu pia kwa kusaidia watu. Anasaidia watu na pia familia zizokuwa zinajiweza anawasaidia sana. Jambo hilo linafanya ninampenda sana. Hilo najifunza kutoka kwake ni kutokufa moyo. Jimmy Wanjigi ametoka mbali na hakufi moyo. Ninapenda sana jinsi. Anavyojitolea akiwa na kazi mingi. Anasaidia watu na pia hakufi moyo. Najihisi vizuri sana kwa kumjua na jinsi anavyofanya biashara yake inajulikana duniani.

Ndiyo, ninatumia mtandao wa wa kijamii. Mtandao wa wa kijamii imerahisisha mambo na kufanya mtu anafuraia sana, anapokuwa katika mtandaoni, kuona video, kuongea na watu. Jambo lilinishinda, ninatafuta na nalipata na mambo inakuwa vizuri.

Kipaombelo kazini kwa mawasiliano ni kujua jinsi wafanyakazi wa livyo. Kama mfanyakazi akiwa na shida, anaisema wazi bila kuficha. Na pia kama mteja ako na shida, anasema kwa uwazi tunatatua shida hiyo, pasipokuwa na mvurugu.

Ninatazama video kwa Tik Tok na pia Facebook. Ninapenda kutumia Facebook maana. Ni njia moja wapo ya video za kuburudisha. Zina niburudisha sana. Na pia ninapenda Tik Tok. Ninaingia kidogo ninajiangalilia. Jinsi mambo yanavyokuwa katika nchi.

Mazoezi ambayo ninayofanya ni mazoezi ya kukimbia. Ninapenda kukimbia, ndiposa mwili wangu unakuwa mzuri sana, unajijenga vizuri. Ninapenda kukimbia. Ninakimbia mara tatu kwa wiki, na pia ni wakati wa asubuhi, kabla sijaenda kazini. Halafu, ninapenda kukimbia kwa maana ninapokimbia mwili wangu unakuwa sawa, na sipati magonjwa ovyo ovyo. Napenda kukimbia wakati wa asubuhi. Ninapokimbia najihisi vyema ninakuwa mwepesi sana.

Ndio, ninasoma gazeti. Na gazeti ni mzuri sana. Ninaposoma gazeti, inanikumbusha mambo mazuri sana. Alafu gazeti haijaongezewa chochote wala lolote. Gazeti ipo na ukweli. Na gazeti pia inatumika kutoa habari nyingi kwa kina.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sana. Na nilifurahia sana. Maonyesho ya sanaa niliokuwa nilienda. Ilikuwa Nairobi cinema. Nilifurahia sana kukua mahali hapo. Nilienjoy sana. Nilifurahia sana nilihadithia marafiki zangu. Wakasema tutaenda na wao siku iliofuata.

Kumbu kumbu ya kutisha ni wakati nilipo kuwa mdogo, nilitoka shule kufika kwa nyumba. Haku kuwa na stima. Dada yangu alikuwa amejificha nyuma ya mlango. Ndipo sasa anishtue. Alinishtua niligongwa na meza nikaumia sana. Nikapelekwa hospitalini. Kwa sababu ya kushtuka na pia kuumizwa na meza.

Hali ya hewa ya leo ni jua, kuna jua kali sana, na jua inaleta joto. Joto ni jingi, alafu pia sipendi joto. Inanisumbua sana joto. Nimevaa shati nyepesi sana. Kwa sababu ya joto, jinsi ilivyo, singependa hali ya joto, ninapenda hali ya baridi. Maana baridi nitavaa nguo ni hisi joto ila joto inaangia mtu adi kama ako na ana nguo. Katika hali hii ya joto ninatulia tu mahali palipo na kivuli. Ndiposa nisipate joto jingi kwa mwili.

Ninapenda sanaa ya mziki. Ni njia nzuri ya kuelezea hisia na kuunganisha watu. Ninapenda sana kusikiliza muziki. Tunapopatana na marafiki zangu, tunasikiliza muziki. Sasa inatuunganisha pamoja na tunahisi vyema kusikiliza mziki pamoja.

Natumia mda mchache sana mtandaoni ikilinganishwa na jambo ambalo ninafanya kwa siku. Kama nipo kazini, situmii mtandao sana. Ila kama nipo nyumbani, ninatumia mtandao sana maana hakuna kitu nachofanya. Napomaliza kazi zangu za nyumbani, naingia mtandaoni.

Tukio muhimu katika maisha yangu, ni wakati wa kuzaliwa na sherehe ambazo nimefanya. Ya siku yakuzaliwa, inanifurahisha sana na nailewa jinsi, wazazi wangu wanavyo nipenda na pia ndugu zangu. Mimi ndie wa mwisho kwetu. Wakati wangu wa kuzaliwa, wananiletea maua, wananiletea viatu na pia zawadi nyinginezo.

Shuguli ambayo inanipendeza ni kutembelea ufuoni wa bahari nikichukua picha, ndiposa nioneshe marafiki zangu na pia shuguli nyingine ni kama kutembelea marafiki zangu, kucheza mechezo ya utotoni inanifurahisha sana najihisi vyema.

Ninapenda Ken Walibora. Keni Walibora ni mwandishi mzuri sana wa vitabu za riwaya, Kiswaili. Nilimpenda sana kwa sababi ya ufundi. Ana ufundi wa hali ya juu wa uandishi. Na pia anavyo elezea katika uandishi wake unaelewa kwa kina.

Ninatumia kompyuta kwa kuweka rekodi kazini, kwa kujifunzia mambo ambayo siyaelewi kazini, na pia ninatumia kompyuta kufanya kazi. Ninapokuwa kazini, ninatumia kompyuta kujua jinsi mambo yanavyoendelea kazini, na pia kuelewa kazi zaidi.

Ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki na ni siku ya jumapili. Ninaenda kwanzia saa tatu wa asubui mbaka saa saba mchana. Ninajihisi vyema sana nikienda mahali pa ibada siku ya jumapili.

Ninapenda kusoma vitabu vya hadithi fupi fupi, kama riwaya kigugu, nilipenda sana hadithi hiyo, nilipokuwa nasoma, nilisoma kigugu, ilinifuraisha sana. Ninapenda hadithi fupi fupi maana, ninasoma yote kwa siku moja, ninamaliza.

Ninapenda mazingira yaliyo tulia, maana mazingira tulivu inafanya mtu anafanya kazi vizuri pasipo na kufikiria sana. Na pia mazingira tulivu inasaidia tunakua, tunafanya kazi vyema pasipo kukosea, mtu hakosei jambu ambacho anafanya.

Mafunzo yaliyo nisaidia kazini ni kukua mkakamavu, kujua kazi na pia kukua mkakamavu, kutaka kujua zaidi, maana ninapenda kujua zaidi. Jambo ambalo limenishinda, ninatafuta mtu ambaye anajua ananielimisha.

Inawatia moyo wenzangu kwakuwa patia mawaidha. Nawapatia mawaidha na kuwaelezea jinsi maisha inavyokuwa. Inawatia moyo sana na kuwafurahisha maana. Napowaelezea jinsi maisha inavokuwa wanaelewa. Sio wao peke yao wanaopitia. Kila mtu anapitia.

Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao. Ninapenda michezo ya ubao kama PS PS inifurahisha sana. PS napokuwa na marafiki zangu. Tunacheza na kufurahia pamoja. Tunajihisi vyema sana. Tunapocheza pyesi. Napenda michezo ya ubao sana.

Tabia inayonichukiza ni pale ambapo unapata mtu kazini hakuongeleshi na hujamfanyia jambo lolote na hamjakosana hata kidogo. Unapata unapomwongelesha hajibu jambo ambalo linanichukiza zaidi ni hicho inanifanya najihisi vibaya sana.

Ndiyo ninafahamu majirani zangu. Ninafahamu jirani wangu wa upande wakushoto, na pia upande wakulia, na jirani yangu tunaye pendana sana na yeye, ni upande, hako upande wajuu, hako anaishi juu yangu. Ninampenda sana maana ni jirani tunaye saidiana na yeye, na ni jirani mwenye roho mzuri.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ninapenda kuamka mapema. Ninapanga kazi yangu mapema. Ili nisikue na mambo ambayo yatanisumbua. Ninapenda kwa muka mapema. Ndiposa nianze siku na nguvu na pia nikijihisi vyema.

Kuoga, ninaoga marambili, ninapo toka kazini, jioni, ninaoga. Na ninapoenda kazini asubuhi, pia ninaoga. Kuoga asubuhi, inanifanya na jihisi vyema sana, ninapoenda kazini, na jihisi nipo sawa sana. Na ninapooga jioni, nina jihisi vyemasana, ninapoenda kulala, ninapata usingizi vizuri.

Ndio, ninapenda mvua sana. Mvua inanifurahisha. Mara nyingi ambayo mvua inanyesha, ninafurahia sana. Ninaakikisha ya kwamba nimetulia kwa nyumba. Ninategeshea maji, tunapata maji kwa mvua. Na ninafurahia sana mvua inaponyesha.

Uzoefu wa kushangaza nimewahi kupata.Ni rafiki yangu alikuwa na uzoefu wa kuja kutembea kwangu bila kuniambia. Mara nyingi alikuwa hanipigii simu wala haniambii anakuja kutembea. Mara nyingine alipata kama siyupo. Hakakasirika sana na kuleta shida. Hila mimi nikamwambia, anafaa ajue, anapokuja kwangu lazima anipigie simu.

Najihisi vyema sana, ninapenda kuwa mtuwa subra. Mimi ninasubiri kabisa kwenye mstari. Ninapotoka kazini, ninapanga mstari, kuingia kwa basi na nafurahia sana mana. Inanifunza kukua mtuwa subra. Pia, ninapo enda shereheni, ninapo panga laini ya chakula. Ninafurahia sana kuwa na subra na kungojea.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kuosha vyombo, sipendi kuosha vyombo hata kidogo. Kuosha vyombo inanifanya ninajihisi sipendi kabisa. Maana vyombo vingi ni vya mafuta, unapata vyombo vingine, viko na chakula ambazo hazitoki, sipendi kuosha vyombo.

Mafanikio niliyopata kazini ni kujua zaidi. Nilienda kazi hiyo kama kuna mambo sikuwa najua ila saa hizi. Ninajua zaidi na pia imenipatia ufahamu wa mambo mengi sana. Ninafurahia sana kukuwa na meneja ambaye anatufunza vizuri.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kuficha tarifa za kibinafsi na pia kuficha picha picha ambazo ziko na hazina usafi wala si za kieshima kuingia kwa mtandao.

Ndiyo sana, ninapenda kwenda pwani sana. Ninapenda wapwani, ninapenda wasuahili. Ninapenda vyakula vyao na ninapenda pia mandhari ya huko. Inanifuraisha sana, ni mandhari tulivu. Na pia, ni watu wema sana. Napo ishi na wawo, ni watu wazuri.

Mnyama wangu wa kufugwa au ningependa kumfuga ni mnyama anayeitwa mbwa. Ningependa kufuga mbwa na pia paka. Ninapenda sana mbwa kwa sababu ni rafiki wa nyumbani na pia paka. Ni mnyama mzuri sana wakufuga nyumbani. Ningependa mbwa ambaye anaonekana mweupe. Napenda mbwa mweupe na pia paka mweupe. Na pia tabia za mbwa ni kutulia tu. Mbwa ni wapole na hawana maneno. Ningependa mbwa ambaye anajua mambo Anafunzwa kufanya kitu na anaelewa Ningependa pia kufuga mnyama pia kama mbuzi na pia ngombe Singependa kufuga mnyama pori.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni kampuni ya safaricom Kenya. Ninapenda sana safaricom maana ipo na nafasi mzuri sana ya kuhudumia Wakenya vizuri kwa kutoa na kutuma pesa na pia huduma zote za kuongea. Ninapenda sana kutumia safaricom.

Napenda rangi ya nyeupe. Nyupe ni rangi mzuri sana kwa nyumba. Nyeupe inanipatia inanipatia hali halisi, hali nzuri sana. Ninapoingia chumbani, ninapata rangi ya nyeupe. Na pia inafanya kuna ng'aa, taa inapomulika, inakaa vizuri sana.

Napenda kukula sima au ugali wakatu wa jioni. Penda kula ugali na samaki ama ugali wa maziwa mala ama ugali wa terere au managu. Ningependa kula ugali sana wakati wa jioni maana ugali inasaidia sana inashika tumbo na unapokula jioni hautahisi njaa.

Rangi yangu ya kupendezwa ni kijani. Mara nyingi inapoenda kwa shamba. Ama inapoenda mahali napatana na kijani kwa miiti au maua au pia shamba najihisi vyema sana. Napenda rangi ya kijani na pia nyeupe.

Chakula ninayokula mara nyingi mchana ni wali. Nakula wali mara nyingi mchana maana wali ni nyepesi, napokula mchana najihisi mwepesi na pia ni tamu. Napokula mchana najihisi vyema, ni tamu na pia ni chakula chepesi sana.

Ninahifadhi data yangu kwa kuweka kwa Google na pia nahifadhi data yangu kwa kuweka kwa email. Email inanisaidia kuhifadhi data nyingi sana na haitapotea hata kidogo. Ninapobadilisha simu bado nitapata data yangu. Ndiyo.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki. Ninafanya mazoezi hiyo wakati wa asubuhi na ninafurahia sana kufanya mazoezi hayo ya mwili. Yananifanya nakuwa na mwili nyepesi na pia sina mafuta kwa mwili.

Ndiyo ninavaa saa na ninapenda sana kuvaa saa. Maana saa inanifanya ninajipangia masaa yangu vizuri na pia ninapojipangia kazi. Ninaeza kuifanya vizuri na pia kutimiza. Masaa yangu niliojiekea ya kufanya kazi pasipo na kupitisha.

Tutaonana baadae.

Ninahitaji ninahitaji.

Ushirikiano ushirikiano.